Ninatumia programu mbalimbali mara nyingi kulingana na kazi na burudani zangu. Kwa kazi napenda kutumia programu za mawasiliano na za microsoft office kama barua pepe word excel na zana za mikutano mtandaoni kama google meet au zoom. Kwa burudani au kujifunza, napenda kutumia mitandao ya kijamii, programu za muziki na video. Pia wakati mwingine natumia programu za kusoma au kupanga ratiba ili kuboresha utendaji wangu. Programu hizi huniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi, kuwasiliana na kujiburudisha.

Mimi huwa nalala karibu na saa saa tano usiku au saa sita. Labda kidogo kabla au baada ya hapo. Kila siku inategemea shughli zangu na jinsi siku hiyo ilivyokuwa ndefu au fupi. Kwa kawaida napendelea kupata usingizi wa kutosha. Lakii mara nyingine napata kulala kidogo baadaye ikiwa nina shughuli za kumaliza au kufanya mambo binafsi. Kwa hivo hapo hadi eleven pm ama midnight.

Kama nigechagua uwezo maalum, nigependa kuwa na uwezo wa kuteleport, yani kujisafirisha kutoka sehemu moja adi nyingine kwa haraka, kisaidia kwa kuwa muda na kuepuka safarindefu, na fule ni pia, pia wakati mwingine nigependa kuwa na uwezo wa kutoonekana, yani indisibility, hasa pale ni napo hitaji faraha au kutulia peke yangu.